Ni hekima gani umejifunza maishani? Hekima kubwa niliojifunza maishani ni kuishi na kila mtu vyema bila kujali ni watabaka la juu wala la chini. Ama ni mtoto ama ni mtu mzima mwanamke au mwanamume. Hii ni kwa sababu kila mtu anasababu yake duniani na hujui hutamuhitaji siku gani?

Je, umewahi kuona bahari? Ndiyo, mimi huliona bahari mara kadha kila mwaka. Kila ninapochukua likizo kazini, huwa nasafiri baharini kupumzika na kujionea mazuri. Naenda katika ufuo naangalia urembo wa bahari na kutabasamu na kupumzika ili niweze kurudi kazini. Salama.

Je, unapenda kuvaa kofia? Ndiyo, napenda sana kuvaa kofia. Huku kwetu kuna jua kali wakati mwingi, hivyo kofia inasaidia sana kujikinga kutoka kwa jua. Pia, napenda kuvaa kofia za aina tofauti ninapoenda mahali tofauti tofauti ili kuendanisha na nguo ninazovaa.